Ndiyo ninapenda kukimbia sana sababu ninapokimbia hiyo ni kutengeneza afya ya mwili sababu unapokimbia iyo ni baadhi ya zoezi za mwili. Pia ninapokimbia napunguza uzito wa mwili ambao huo uzito huleta magonjwa mengi katika mwili wa binadamu.

Ninapenda kulala mapema sababu usingizi ni afya ya mwili. Ninapolala mapema napenda kuamka asubuhi ili niweze kuenda kazi na hili nisiweze kuchelewa kazi kwa hivo kulala mapema ndo suluhisho langu ambalo mimi hufanya kila siku.

Kazi ninaithamini zaidi ni kazi kutoka kwa makampuni kubwa kubwa sababu, kazi kutoka kwa makampuni kubwa kubwa ni kazi unaifanya kwa mikono yako wewe mwenyewe na si rahisi kukosa mshahara hii kazi pia inaweza ikakupa marupu rupu ambayo yanakusaidia wakati ukona shida, wakati pia unahitaji msaada, unaweza kuomba katika kampuni.

Wakati kama huu, najihisi mtu aliye na hekima, mtu aliye na maamulaka. Lakini, kuna ile wakati mwingine, ninajihisi kuwa mtu akona uoga kiasi, sababu ni kitu ambayo ni ngumu. Wakati mwingine, unaenda kama ujajipanga, unapata uoga imekuzidi.

Najihisi vibaya kusubiria kwenye mstari lakini siwezi kukiuka sheria sababu pia tulio kuwa na wao pia wanahitaji kuhudumiwa. Tunatungatia sheria lakini ni vibaya sana wakati unangoja na kusubiri mstari ambao ni mrefu.

Kufua nguo kwangu nafua nguo mara moja kwa wiki hii ni sababu ya kutopata muda wa kufuafua manguo wakati mwingine ninaenda kazini na kuna wakati wa kufua nguo pia ninazo nguo mingi ambazo navaa kutoka siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho hii hunisaidia kufua nguo mara moja kwa wiki.

Chumba changu cha kulala ni chumba ambacho ni chumba bogo mpani kwantokitwa kandandami na kuja tuu na ingia kwa kitanda hiki chumba changu kina mahali tu pa kuweka kitanda na mahali pa kuweka viatu hiki chumba changu ni cha rangi mingi kila kona kuna rangi yake, kuna rangi ya samawati, kuna rangi nyekudu na kuna rangi nyeupe upande wa kukulia katika hiki chumba changu ninakipenda sana sababu kina joto jingi usiku siwezi kupatwa na baridi wakati nimelala huku upande wa kushoto nimeweka dirisha ambayo ni ya kufungua asubuhi wakati ninapokuwa nimetulia kitandani kukiwa na joto jingi ili dirisha hunisaidia kuweza kupata kajoto na kuweza kupumzika vizuri.

Wakati ninapokuwa na muda wa bure, napenda kuongea na marafiki kwa kupiga simu ama wakati mwingine naingia mitandaoni kuangalia ujumbe nilio upata kutoka kwa marafiki zangu pia, napenda kucheza video kutoka kwa simu.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni chakula kilicho pikwa kupitia ngano. Hiki chakula nakipenda sababu wakati mwingi kinapikwa na utaalamu na pia kinawekwa vitu vitu vitamu ambavyo vina kifanya kinavutia. Hiki kichakula kilicho kuwa kimepikwa na ngano hunifurahisha na pia nakipenda sana.